Wakati mkuu wa mpira wa baseball ni mashindana ya world series. Huu ni wakati ambao timu bora kutoka ligi amerikani ukutana kushindana kuwania ubingwa. Mashindano haya huja msisimko mkumbwa kwa sababu wachezaji huonyesha uwezo wa wajuu mikakati bora na ushindani wa hali ya juu. Pia mashambiki hutoka sehemu mbali mbali, hungana kushangilia timu zao na hali ya shangwe hujaa kiwanjani na hata nje ya uwanja.

Kuhusu kazi au masomo yangu, ninahitaji kujifunza na kufanya kazi kwa bidi ili kujiboresha kila siku. Nimejikita katika kupata ujuzi unao nisaidia kuwa mtaalamu zaidi na kutekeleza majukumu yangu kwa ufanisi. Katika masomo, napenda kujifunza mambo mapya, kufanya utafiti na kushurikiana na wengine ili kuelewa vizuri mada mbalimbali. Kazini napenda kupanga kazi yangu, kuwasiliana vizuri na wenzangu. Na kuhakikisha malengo yanatimizwa kwa wakati.

Ili kuongeza uzalishaji wangu huanza kwa kupanga kazi yangu mapema na kuweka vipaumbele kulingana na umuhimu, hutumia ratiba ya kila siku au orodha ya kazi ili kuhakikisha kila jukumu linalo, linakamilika kwa wakati pia hugawa kazi kubwa kwa hatua ndogo ili liwe rahisi kuzisimamia. Ninahitaji kuondoa vitu vinavyonivuruga kwa kutumia simu, kupita kiasi na kuchukua mapumziko mafupi. Ili kubaki linafasi ya kupumzika.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula mpya. Kama vyakula vya utamaduni tofauti. Ningependa pia kujaribu chakula cha China. Pia kujaribu chakula ambacho sijawahi kula. Hii hunifanya niweze kujuwa vyakula mengi na kuweza kujuwa ni nini napenda. Pia napenda kujaribu pia vinywaji mpya. Ili kujuwa, kupata kujuwa mengi kuhusu vyakula.

Likizo yangu ya ndoto ni kusafiri kuenda mahali tulivu penye uzuri wa asili ningependa kutembea ufukwe kwenye mchanga mweupe na maji safi ya blue au eneo la mlima lenye hewa safi na mandhara ya kuvutia katika likizo hii ningependa kupumzika kutembea kupiga picha na kufurahia chakula cha asili pia ningetumai ningetumia muda wa kutafakari. Kusoma na kujifunza kuhusu tamaduni za watu wa eneo hilo.

Natumia simu yangu kwa shuguli mbali mbali kila siku. Kwanza huitumia kuwasiliana na marafiki na familia. Na kazini kupitia simu na ujumbe. Pia huitumia kupata taarifa muhimu mtandaoni. Kusoma habari na kujifunza mambo mpya. Simu pia huniwezesha kupanga ratiba zangu. Na kutumia kalenda na vikumbusho. Wakati wa mapumziko, huitumia kusikiza mziki, kuangalia video na kutumia mitandaoni ya kijamii kwa siasa.

Napenda zaidi ni majira ya joto. Napenda majira haya. Kwa sababu ya hali ya hewa ni nzuri. Ina niruhusu kufanya shugli inje kama kutembea, kusafiri na kukutana na marafiki. Pia jua uleta mwaga na furaha. Na unifanya nijisikie mwenye nguvu na uchangamfu. Pia majira ya joto huraisisha kupumzika na kufurahiia mazigira ya asili kama fukwe, bustani au milima.

Usiku kabla nilale, kuna vitu tofauti napenda kufanya. Kwanza ni kufanya usafi kwa nyumba, nasafisha vyombo zenye nimetumia kupika. Pia napenda kufagia nyumba ama kusafisha nyumba ili iwe safi napoamka siku inayofuata. Pia napenda kufanya maombi na kushirikiana na familia yangu kukua na ibada kabla kulala.

Mchezo ninao penda zaidi katika olimpiki. Hasa ni mbio za kasi. Napenda mchezo huu kwa sababu wanaonyesha nguvu kasi na nidhamu ya hali ya juu na wanamchezo. Pia hunifunza ushindano wa haki na kujituma. Napenda kuwa uangalia wanariadha wa Kenya Wenye kuenda masafa marefu kwa sababu Kenya ni inchi ambayo inauwezo wa wanariadha wao wanajua kufanya olimpiki ama mbio za masafa marefu.

Mimi napendelea kuvaa ndefu lakini ziwe zime trimiwa ama zimenyolewa vizuri ili zikuwe zinakaa taratibu na sizizo chafu kwasababu usiponyoa ndefu ama usipo zipanga vizuri zinakaa vi baya mimi sipendi mtu ananyoa ndevu zake zote ili anakaa mtoto mdogo wa shule.

Napenda shirika langu kwa sababu linathamini ushirikiano. Heshima na maendeleo ya wafanyi kazi. Mazingira ya kazi ni mazuri hunifanya nijisikie kuthamini na kuungwa mkono katika majukumu yangu. Pia napenda jinsi, shirika linavyoweka malengo wazi na kutoa fursa ama muda kwa kujifunza ujuzi mpya. Viongozi wa shirika langu pia ni wazuri na wanaongoza ama wanalead kwa ufasaha na ufanisi zaidi.

Katika jamii yangu, kujishirikisha kwa njia tofauti kama vile kuwatembelea, kusaidia kazi za jamii na kusaidia wanao hitaji msahada. Pia uongeleshe wenye wanahitaji maongelesho kama wanagive up kwa maisha. Ili niweze kuwainua kihisia wasijihisi wako pekeyao na pia usaidia watu wazee ili kufanya shughuli zao za kila siku.

Ningependa kutembelea mji wa Japani kwa sababu huu ni mji tofauti na miji mengine kama vile Tokyo huu mji unautamaduni tofauti na miji mingine, pia ningependa kujua jinsi vile wanavyotumia teknolojia ya juu na vile wanaiweza kuifanya ifanye kazi kuiestablish kuliko kazi zingine. Pia ningependa kuona zile tamaduni zao zinaofanya kuishi maisha marefu na kuwa na mwili ama pia skin yao ikuwe vizuri zaidi.

Ndiyo, ningependa kujaribu teknolojia mpya. Nasema kujaribu kila kitu. Niheri kujaribu kuliko kukosa kujaribu. Huu ni muda ambao teknolojia imekuja kwa kutumia AI na kufanya vitu zingine. Ina advance kila kitu. Kwa hivo mimi niko open ama naeza kubali kutumia teknolojia mpya. Ili kujihusisha ama kujifanya. Niweze kuwa na ufanisi ama exspert kwa kutumia iyo teknolojia.

Kutumia matumizi ya plastiki Kenya ilifanywa kuwa marufuku, kwa hivyo atupaswi kutumia hizi karatasi za plastiki ama vitu zingine za plastiki. Kwa hivyo mimi ujaribu zaidi kukuhakikisha sina vitu za plastiki. Kama vile sahani, vikombe, vijiko hili kukuhakikisha tunaishi ubora na kuishi maisha yenye tunafaa kuishi bila izi plastiki.

Penda kumfuga zaidi ni mbuzi. Mbuzi ni mnyama mtulivu na asie na kazi mingi. Anaonekana kuwa mnyama mwenye nidhamu pia na tabia zake na mienendo zake ni tofauti na wanyama wengine. Mbuzi hafanyi kitu chochote cha kama kuchekesha. Lakini ningependa kumfuga kwa sababu anaweza kunipea nyama na mimi hupenda nyama zaidi.

Mimi hupenda kusherehekea mwaka mpya na marafiki familia, sisi hupenda kupika vyakula mpya na ama vyakula tunavyozipenda. Pia tunapenda kukaa pamoja kuwasilisha mawazo yetu ama kuongea vitu kadha wa kadha. Vitu tumezipitia huu mwaka uliopita. Pia tunapenda kuomba ili mwaka ulio unaokuja Mungu aweze kutujalia na kuishi maisha mema.

Mimi napenda kushiriki sana siku yangu ya kuzaliwa na kuisherehekea. Napenda kuhishiriki na marafiki ama familia. Ninakumbuka sherehe ya siku yangu ya kuzaliwa nikiwa mdogo. Mimi nilizaliwa siku ya Krismasi. Mamangu alihakikisha kuwa ananinulia keki. Kwa hivyo kila siku, siku ya Krismasi, mama alipenda kuleta keki wakati tunakunywa chai na kuikata. Na hii ilinipa raha zaidi kwa sababu kila mwaka mama hangesahau siku yangu ya kuzaliwa.

Mimi napenda kitanda kizuri, kinacho nifanya nipate raha ama starehe ninapolala. Kwa sababu hamna haja kupata kitanda ambacho kilala, unajisikia mchovu kiamuka. Hii, hufanya ukue mchovu siku zaidi. Kwa hivyo mimi napenda kitanda kizuri, chenye matresi mzuri, na chenye starehe ili niweze kupumzika ni napoenda kulala.

Kwanza naanza muradi mpia wakazi kwa kupanga malengo yake. Kwanza uangalia maelezo ya mradi na kutambua kilicho na kipaumbele ama cha muhimu. Na muda uliopo na rasmali ama resources zilizo hitajika. Kisha uandaa mpangilio kwa hatua kwa hatua. Nikigawa majukumu makubwa kwa vitengo vidogo na pia ufanya utafiti kukusanya taarifa ama kufanya research ile niweze kujua ili msingi thabiti ama mahali pa kuanzia.

Ndiyo mimi ni mtu waubunifu napenda sana kufikiria jinsi ya kudevelop kitu mpya ama kukianza kitu kipya Especially kwa teknolojia ama nyumbani. Pia upenda kufikiria tunaitanga outside the box ili niweze kufanya vitu tofauti na venye wengine wanavyofanya. Sipendi pia kufanya vitu kama watu wajadi au watu wazamani.

Napenda kutembea mahali kama msituni ama hike. Kama kwa milima pia ama baharini. Hii hunipa utulivu na kuweza kufikiria vizuri. Ili niweze ku na kuwaza zaidi. Pia hunifanya nikuwe na kupata hewa safi. Na pia kufanya exercise ya akili. Ili niweze kukua kiakili na vitu vingine.

Mimei hufanya kazi vizuri asubuhi sana ama jioni zaidi ninapokuwa nimepumzika na nimepumzisha akili yangu hii hunipa wakati wa kufikiria vizuri bila distraction ama vizuizi vingine pia hii hunipa nifanye kuwa na ubunifu zaidi na niweze kukamilisha mambo ninayoyapanga kwa wakati.

Nahisi kwamba tathmini za kazi ni nzuri na muhimu kwa maendeleo ya binafisi na kitaaluma. Inatoa fursa ya kuona ni wapi nipo katika kazi langu. Kuona nguvu na maeneo yanayohitaji kuboreshwa. Pia hutoa mwongozo na kuboresha ufanisi, ama, ama creativity. Kujifunza mbinu mpya na kupanga malengo ya siku zijazo.

Natumia zaidi kompyuta kwa kazi. Natumia kompyuta kwa kila kazi ninalofanya. Kama ni kuandika, kurekodi, kuangalia au kupanga wakati na vitu vinginevyo. Pia natumia kufanya utafiti ama research na pia kufanya kazi yangu. Zaidi bila kompyuta kazi yangu haingewezekana.

Napenda kufanya kujifunza mambo mapya kwa kufanya research ama kufanya utafiti mtandaoni. Naeza jifunza kama vile kufanya kama kuchukua kosi fulani. Kutumia either alison, kutumia pia youtube, kutumia tiktok ili niweze kujua jambo fulani. Pia napenda kufanya kuangalia wengine wanavyofanya na kusikiliza mawaitha ya watu wengine.

Ningependa kuwa na maendeleo kama vile ukuwaji wa barabara, elimu bora, hospitali mzuri, na pia ningependa kuona tuna maji, tunaishi maisha mazuri, barabara mzuri, na vitu vinginevyo. Itawezesha mambo kuwa rahisi kama ni kuenda hospitali kuna barabara mzuri kupata stima kwa sababu bila stima huwezi tumia mtandao na huwezi fanya kazi zingine mingi.

Ndiyo, mimi upenda kutumia mitandao ya kijami kama vile Facebook, kama vile TikTok, kama vile WhatsApp, kama vile Telegram, kama vile YouTube. Ambayo inaniwezesha pia kufanya utafiti, ama kupata habari, ama kujua chinye kinacho trendi wakati fulani. Pia napenda kutumia mitandao kujifunza na kujua mambo mpya, ama kupata kazi. Pia napenda kuangalia kazi zinazo tokea kwa ii mitandao kama vile reddit na kujua vitu zinazo kama vitu zinazo trendi kwa pinterest.

Nahimiza ushirikiano katika timu, kwa kuonyesha respect kwa kila mtu ama ile nidhamu. Kujali wengine na kuongea na wengine vizuri na kurespect your boundaries, hiyo hufanya kazi kuwa rahisi na kufanya kuweza kufanya kazi na kila mtu. Pia nahimiza ushirikiano kwa timu, kwa kuwa wadilifu na kufanya kazi ipasavyo. Bila kuwa na ujanja fulani ama kitu kinachofanya kazi isiwe sawa.

Napenda timu ya Arsenal. Na hii timu inanionyesha jinsi ushirikiano unavyofanya kazi kuwa rahisi. Nimependa, nimeanza kupenda hii timu kutoka nipatane na bwana ambaye anaipenda pia. Mchezo ninaopenda walipokuwa wanacheza na timu ya Chelsea. Waliweza kushinda na kushambuliana vizuri sana. Mchezaji ninaempenda zaidi ni sikumbuki vizuri. Huwa nahisi vizuri kwa hii timu.

Napenda kukiwa na jua kwa sababu inaniwezesha kufanya vitu mingi kama vile unavyo fanya kama kufua una anika nguo zina kauka naweza kutembea na weza kutoka inje bila kujali bila kujali pia inanifanya niwe na weza vaa nguo zisizo nzito na niweze kufanya kazi zingine zangu za ziada.

Ndio, nina ndege wa kufunga nyumbani. Ndege ninayofunga nyumbani anaitwa kuku. Na kuku hunipa mayai na nyama. Kuku ni mnyama mzuri. Na asiye na kazi mingi. Ambaye mimi nafuga kuku wa kienyiji. Unaye mwachili anapoamka. Unamwachilia tu. Anaenda kutafuta chakula. Kuku pia ni mnyama anakusaidia kujua kama kuna ajali nyumbani. Kama vile asubuhi pia anakusaidia kukuamusha na hiyo hunipa furaha sana kwa sababu naishi mandhari iliyo mzuri zaidi.

Naandaa reporti zangu za kazi kutumia mitandao tofauti na tumia kama Google Docs ama Google Sheet kuzitengeneza. Alafu nazituma kwa anayepaswa kuzipata kutumia Gmail ama naziupload mahali na paswa kuzieka kwa mtandao fulani. Pia natumia notion ama sana kupanga ama kuangalia zile vitu napaswa kuwa nimezifanya kwa muda fulani.

Wakati wa jumamosi ama jumapili, jumamosi hupenda kufanya usafi nyumbani, na jumapili hupenda kuenda kanisa, ambapo hunipa hiyo ushirikiano na mungu na kutangamana na washirika wengine. Mambo ambayo nafanya na kumbuka mambo ya kawaida ninayofanya ni kama tu kuosha, kufagia, kusafisha usafi kwa general. Wakati huu wa wikendi najisikia karibu sana na familia yangu kwa sababu hunifanya naweza kupumzika na vitu.

Sasa hivi sipendi hesabu sana, lakini napenda hii hesabu ya kawaida, isio ngumu na isio rahisi zaidi. Hesabu zilizo ngumu zaidi, sizipendi sana, lakini napenda kufanya research ama utafiti kama ni hesabu sielewi ama kitu nisichoelewa. Hesabu hufanya akili yangu kuwa changamfu na zaidi ya hayo hunifanya niweze kufikiria outside the box.

Ndiyo, napenda kuzungumza kuhusu siasa, kwa sababu siasa ndo inaleta uongozi wa nchi fulani. Kwa siasa, bila siasa huwezi jua ni kiongozi mgani mzuri, ama leader mgani ya mzuri asiye na ufisadi, na asiye na mambo mingi. Kuongea pia siasa hunifanya nijue ni nini kiongozi fulani anaweza kufanya na ni kitu gani hajaweza kufanya na vile anavyoona ama anavyofanya vitu.

Ninapo amka asubuhi kila siku natayarisha chai ama kuandaa kiamshakinywa. Kiamshakinywa ninachopenda kuandaa ni chai ama uji na mkate ama mayai ama njugu karanga. Hizi ni chakula zilizo na proteini na zingine zilizo na vitamini tunazo hitaji mwilini. Pia hupenda kuhakikisha nimenawa uso, nimebrashi meno na pia kuoga.

Ndio, nimependa kula samaki. Asa samaki wa Tilapia. Tilapia ni samaki mtamu zaidi. Anaepatikana kwenye Indian Ocean. Si kwa Lake Victoria. Samaki wa Tilapia naupenda kama ametumbukizwa ama kukarangwa kwa mafuta. Alafu na muandaa kwa kutumia viungu kama vile kitunguu, nyanya na dania. Hii ufanya akue mtamu na mkula nama nampakua na ugali.

Ndiyo, natoa sadaka ama michango. Asa kanisani, kwa sababu mungu alisema tusijembele zake mkono mtupu. Kutoa sadaka unipafuraha. Na naifanya kwa moyo mkujufu, nisiwe bila kikwazo chochote, ili niweze kufanya kazi ama kusaidia kazi ya mungu.

Kinachonipa furaha zaidi ni kuwa nina utangamano mzuri na watu na familia na jamii. Pia napenda zaidi ninapojihisi kuwa mimi nikona ile closeness na mungu na nahisi kuamba spiritually niko sawa na niko zaidi ya hayo ni kuwa watoto wangu wako sawa na wakona chochote wanachohitaji.

Kumbukumbu ninazo ni mzuri za utotoni ni wakati tulikuwa tunaenda na wazazi wangu, nje ama mahali pa nje kujivinjari. Nilipenda sana kutumia vitu kama vile swings, kucheza vile vitu kuslide na vitu zinginezo. Pia nilikuwa napenda chakula cha chips ambacho watoto wengi hukipenda. Kwa hivyo tulipoenda nje nilikuwa napenda kula chips na nyama na kunywa pia vinywaji na kucheza pia.

Napenda sana mchezo wa kandanda. Hasa ninapo cheza na watoto wangu ama familia yangu. Huu ni mchezo unao saidia kwa afya ya mwili ama kutimua misuli. Pia huu mchezo unahitaji pia ubunifu wajuu zaidi. Ili kujua ni vile utavyo pasi mpira kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine. Pia huu mpira huhitaji umakinifu zaidi ilikuweza kupata ama kuachifu ile goli unayotaka.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi hupenda kutumia mtandao kama vile TikTok, Facebook, kuangalia video, ama kuangalia habari zilizo jia, ama kuangalia nini kinacho trendi. Pia napenda kuangalia kazi zinazo jipostiwa kwenye Facebook, ama Reddit, ama TikTok.

Jukumu ninalopenda zaidi kazini jukumu ya kuwa ongoza wengine ama kuongoza projekti fulani Project management ni jukumu ambalo linanipa kuwa makinifu na kupanga kazi yangu inavyo stahili. Pia inanifanya ni kuwe naweza kugawa watu kazi wanazo paswa kufanya na kuha kikisha kila mtu amefanya kazi yake kwa wakati ufaavyo.

Nataka kufikia kwa kiwango ile naweza cha juu zaidi ambacho nainfluence ama naeza decide chenye kinafanyika kwenye kazi kwa sababu kuwa mdogo decisions zako ni ngumu kufuatwa ama kutiwa maanani. Pia nataka niwe kiwango ambacho naweza kumake decisions kwa kampuni ili niwe wa juu zaidi.

Zawadi muhimu nishaipokea ni zawadi ya laptop. Ama kitarakilishi. Kitarakilishi ili nifanya nijisikie vema. Kusababu ilikuwa yangu ya kwanza. Pia ili nifanya nijisikie na furaha sana kwasababu nilikuwa nimetamani kwa muda mrefu. Zawadi ilinifanya nikuwe na raha na niweze kutia bidi sana na kuwa na urafiki mwema na alie nipa.

Ndiyo asali ni chakula ama ni kitu napenda zaidi haswa kwa utamu wake na ubora wake. Pia asali unifanya nikue ni hisi nakula chakula naturali ama natural. Kwa sababu asali husaidia pia mwili na ukua haina chemicals ama kwa sababu imetengenezwa na na bee amabayo inatumia vitu tu za porini ambazo hazina chemicals ama kitu chochote.

Kusema ukweli, mimi siendi maktabani. Ni kitambo sana niende maktabani. Kwa hivyo siezi sema naenda mara mbili ama mara moja. Ila nilipokuwa kwenye shule ya upili. Nikuwa napenda kuenda maktabani. Baada ya kutoka kula chakula cha jioni. Ama after kula chakula cha mchana nakimbia maktabani. Na kuanza kufanya kazi zangu ama kusoma hadithi ama kusoma storybook. Zilizonipendeza.

Nina mahusiano mazuri kwa wazee wangu hasa mamangu Shosho yangu ambaye ni grandmother ama ama pia wajomba wangu. Na watu wengineo hao ni watu ambayo unapokuwa na uhusiano mzuri. Pia tunaamini pia dunia inakuendea mzuri kwa sababu ni wazazi wako na ndoa ndio kulea na ndo wanajua mambo mazuri kwa kwa kazi yako ama kwa life yako.

Ndiyo, napenda kuendesha baisikeli. Ila mimi sina, nigetamani kupenda kuendesha baisikeli. Ila mimi sina ujuzi wa kuendesha baisikeli. Hata kutoka nikiwa mtoto mdogo nilikuwa natamani lakini sikuwahi pata baisikeli ya kuendesha ama pia niliogopa kuiendesha kwa ile kuogopa kuanguka ama kuumia ninapoiendesha ama napojifunza kuiendesha.

Nafanya ndiyo nafanya kazi na shirikiana na wengine. Kwa kila siku kazini kwanza huweka mawasiliano wazi na wezangu. Kuha kikisha kila mtu anaelewa majukumu yake na malengo ya pamoja. Pia ufanya kazi kwa kushirikiana, kutatua shangamoto, kushirikiana mawazo, kusaidiana pale inapohitajika. Utumia mikutano au majadiliano ya kawaida kufuatilia maendeleo na kuhakikisha kila kitu kinaenda kwa mpangilio. Zaidi ya hayo uthamani uthamini maoni na mitanzamo tofauti.

Na sherekea siku yangu ya kuzaliwa na familia na marafiki naisherekea kwa kununua keki na kutayarisha chakula ninacho kipenda zaidi. Pia ununua vitu kama snacks ambazo watu wengine wanazipenda pia. Pia tunapenda kucheka na kuongelelea maisha yangu ya kitambo na kuongelea mahali mungu amenitoa na mahali amenifikisha kwa sababu tunajua si kwa neema yangu wala ni kwa neema na nguvu za mwenyezi mungu.

Ninaishi katika mji wa kisasa wenye mandhari ya kuvutia na huduma nzuri. Eneo langu lina nyumba safi, mitaa iliyo na mpangilio mzuri, maeneo ya kijani kama bustani na mbuga ndogo, ambazo hunipa utulivu. Pia kuna maduka, shule na vituo vya huduma karibu. Jambo linalonirahisishia maisha ya kila siku majirani wangu ni wema na husaidia na hali ya usalama ni nzuri. Jambo linalonifanya nijisikie na amani nyumbani.

Ndiyo, napenda mvua kwa sababu mvua hufanya mimea ikuwe na hufanya manthara ikuwe safi na ikae kijani ambayo huvutia na mimea huvutia zaidi. Pia mvua husaidia kwa kutuliza joto na kufanya mahali kukuwe na hewa safi. Mvua pia ni mzuri kwa sababu husaidia kama vile kusaidia kupata maji na kwa mahali ambapo kuna viangazi.

Tukio muhimu kwa maisha yangu ni kumaliza masomo na kupata fursa ya kuanza kazi. Tukio hili lili nifundisha umuhimu wa bidii, subira na kujituma. Baada ya juhudi nyingi, nilijifunza kuwa mafanikio hayaji kwa bahati. Bali kufanya kazi kwa nidhamu na kujiamini. Tukio hilo lili nipamotisha na kuweka malengo makubwa zaidi na kuendelea kujifunza kila siku.

Natanzama video kwa YouTube kama ni kitu nataka kufanya utafiti ama nataka kujifunza. Kama ni kujiburudisha natanzama video kwa TikTok ambapo unaweza kukutana na video tofauti za kujifurahisha na wakati wa mapumziko. Pia natumia Facebook kama naangalia ni nini kimetokea ama habari zinazo jia.

Kushirikiana na timu na hakikisha kwamba tuna kuna heshima, uvumilivu na mawasiliano ya wazi. Kwanza napenda kusikiza chenye wengine wanafikiria na pia kuakikisha kila mtu anapea mwingine heshima na tunafanya kazi kwa pamoja ilikuweza kuachivu zile goals tumezieka.

Ndiyo, napenda kutembea kwa mguu kwa sababu hunisaidia kunyoosha misuli na kufanya exercise ya mwili na kuweza kupunguza uzito wa mwili. Pia kutembea kwa mwili, kwa miguu hunifanya nijihisi kama nimefanya kazi ama nina safisha mawazo yangu. Pia hunifanya nijisikie vizuri na mchangamfu.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema, saa zingine wa kuamka usiku. Inategemea ni kazi gani napaswa kufanya hiyo siku. Ama nishakamilisha hiyo siku na chenye nilikuwa nataka kufanya. Kama nina kazi ninazohitaji kufanya siku ijayo naamka mapema zaidi. Ama naamka katikati ya usiku kuzikamilisha tena narudi kulala. Kwa hivyo mimi naezasema mimi ni mtu wa kuamka mapema au usiku pia.

Ndiyo, mimi hupiga kura kwa kituo changu cha mahali nilipozaliwa kinaitwa cha idhani. Ata mimi hupenda kuwa kuhimiza watu wengine kupiga kura. Lakini siku hizi ni ngumu kwa subabu kura yenyewe unayopiga. Haujui kama litacount ama litaweza watu itatumika kupata zile kiongozi afaaye. Kwa sababu huwa viongozi wengi hupenda kuiba kura na kufanya hii zoezi kuwa.

Ndiyo, napenda kupika hasa chakula kwa familia yangu. Watoto wangu wanapenda kula chakula cha viazi. Zilizotumbuizwa kwa mafuta ambayo tunaita chips. Mimi napenda chakula kisisu. Tiwa na mafuta mingi ambacho si janga. Kama vile ugali na nyama na pia napenda wali. Pia napenda vyakula vya asili pia ambayo hunipa nguvu. Na hunifanya nikuwe na afya njema.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni kusimamia miradi mikubwa na kushirikiana na timu tofauti. Nilijifunza umuhimu wa kupanga mapema, kuweka vipaumbele na kudumisha nidhamu ya kazi. Pia nilijifunza jinsi ya kushughulikia changamoto kwa utulivu. Kusikiliza maoni ya wengine na kutoa suluhu zinazofaa kwa haraka. Uzoefu huu uliniwezesha kuwa na uvumilivu, ubunifu na ujasiri wa kufanya maamuzi sahihi.

Timu bora ya mpira ya kirubi ya marekani ninaye mweshimu ni New England Patriots. Timu imejulikana kwa mafaniki o makubwa katika historia ya NFL. Ikiwa na ubora ya wachezaji nidhamu ya hali ya juu na mikakati thabiti ya ushindi. Napenda jinsi wanavyoshirikiana kwa timu kuonyesho uvumilivu. Kujiamini na kufanya kazi kwa bidii kufanikisha malengo yao. Kuangalia mechi zao hunitoa msisimko mkubwa kwa mashabiki na hunifundisha umuhimu wa nidhamu mshikamano na kujituma kama kikundi.

Filamu inayopenda inajiita persuit of happiness. Filamu hii inanigusa sana kwa sababu inaonyesha nguvu ya uvumilifu, matumaini na imani katika ndoto zako hata wakati hali ni ngumu. Hadithi ya Chris Gardner inanifundisha kuwa kushindwa si mwisho wa safari bali ni sehemu ya kujifunza na kukua. Napenda jinsi filamu inavyo onyesha uhusiano wa baba na mwana. Pamoja na umuhimu wa kutokata tama.

Mimi hupenda kupigia picha mara mingi, ama mara katha wa katha kwa siku, kulingana na mahali nilipo, watu nilio nao, na ni nacho kifanya. Kama ni kitu nacho hitaji kukuwa na kumbu kumbu zake, mimi hupiga picha mara katha, ama mahali nilipoenda, si mahali paka waida, ama mahali sija kuwa kwa mda mrefu. Mimi hupiga picha mingi, na sana.

Ndiyo, nimewai kushiriki mashindano, hasa mashindano ya riadha, ambayo niliyafanya nikua kwenye shule ya msingi na shule ya upili. Pia nishiriki mashindano ya uimbaji kwa kanisa. Pia nishiriki mashindano ya kupiga boli ambayo ni kandanda wakati nilikuwa katika shule ya msingi na shule ya upili.

Chakula ninachokipenda zaidi ni nyama. Nyama ya mbuzi. Ambayo imechomwa ama tunaita ama tena nyama choma. Ambayo hupikwa Kenya na ugali kwa ugali. Unapika nyama, unaandaa nyama kuku choma. Na unaiaandaa kwa ugali. Na inakuwa tamu zaidi. Pia huwa unakula hii nyama na kachumbari. Kachumbari ni chakula kilichochotengenezwa kwa kitunguu, nyanya. Na viungo vinginevyo ambayo hukula pamoja na hukuwa na ladha zaidi.

Mimi hunywa maji mengi lakini inategemea ni siku gani. Kama ni siku ya joto mimi hunywa maji zaidi kama vikombe nane kwa siku. Kama ni siku ya baridi mimi ujipata nanywa hadi vikombe viwili kwa siku ambayo ni maji kidogo zaidi. Kwa hivo mimi hunywa maji kulingana na ile weather iko kwa hiyo siku.

Mimi napenda kuvaa nguo kama vile zakike kama vile rinda napenda kuvaa sketi napenda kuvaa nguo tu zakike zinazo onyesha nidhamu zinazo onyesha utaratibu wangu pia mimi upenda kuvaa nguo zenye mtindo ulio tulia si mtindo ulio shouting sana.

Napenda juisi ya cocktail cocktail kumanisha mchanganyisho wa matunda matunda juisi ya matunda. Napenda juisi imechanganywa maembe, banana Pineapple. Na matunda yengineyo ambayo hukua ni yenye ladha tamu na pia hukua. Juisi ikona ikona nutritious ama ikona ikona kila kitu tunachohitaji kwa juisi na isiyokuwa na kemikali zozote.

Kitu ningependa kujifunza kipya ni jinsi ya kutumia AI vizuri na kuileverage nikuwe naeza itumia ipasafyo kwa sababu hio ingenifanya niwe tofauti na wengine. Na niweze kufanya kazi zangu kwa ufanisi mwingi ama creativity mwingi. Pia ningependa kujifunza vitu kama prompt engineering ili ninapo tumia AI niweze kupata results mzuri zaidi.

Nilikuwa mtoto kuwa napenda kucheza sana. Ama pia kwenda kuwa chunga mbuzi mimi ni mezaliwa mahali hamna hamna mvua mingi kwa hivyo sisi upenda kuchunga mbuzi kwa kichaka. Na pia nilipenda kwenda kuchunga mbuzi ngombe punda kwa kichaka ambayo ingechukua muda fulani. Unatoka kutoka asubui, hadi wakati wa mchana, kutoka mchana, andi jioni, hiyo ndo kazi niliopenda.

Ndiyo, mimi napenda kuenda pwani. Kwanza hiyo mandhari ya bahari hunipa utulivu. Hiyo maji ya blue kuiona vile inavyotulia. Kukaa kwa mchanga mweupe. Na kuhisi hiyo upepo, kunifanya nijisikie freshi. Na kufikiria vyema. Pia baharini napenda pwani kwa sababu ya chakula chake. Chakula chake ni kitamu, kama vile biriani, pilau. Ile imeandawa na utaratibu fulani wenye na uifanye kuwe na ladha. Pia napenda chakula, vitu vingine kama vile mabuyu na vitu vinginevyo.

Napenda mfumo wa android, wa simu. Napenda mfumo huu kwa sababu ni rahisi kutumia na unaruhusu uhuru mkubwa. Na kubadilisha mipangulio kulingana na mahitaji yangu. Android inanipa uwezo wa kupakua na kutumia program nyingi tofauti. Kupanga simu yangu kwa njia ninayopenda na kuunganisha kwa uraisi na vifaa vingine vya teknolojia.

Hapana, mimi sigawanyi takataka. Ikue ya jikoni, ikue ya chooni, ikue ya vitu za shambani, ikue ya karatasi ama chochote kile. Mimi naiweka kwa karatasi moja ya takataka bila kugawanya. Wale wanao ichukua ndio hugawanya na kuzitupa kulingana na takataka zenyewe.

Ninapotaka kustarehe, mimi huenda mahali kama pwani, ambapo kuna kuna mandhara mazuri, kama vile bichi, kama vile mchanga wa bichi, na hewa safi, pia hunipa raha kwasababu naweza kuenjoy ama kukula chakula cha huko ninacho kitamani na ninacho kipenda.

Malengo yangu kazini ni kupandishwa cheo na kupata pesa mingi. Niweze kukua na uwezo kujitegemea kifedha na nisitegemee mtu yoyote. Pia natamani kupandishwa cheo. Niwezi sipewi tu mawaidha ya kile napaswa kufanya badala natoa mawazo yanayo kubalika kazini.

Chakula cha jadi ninachopenda ni ugali wa mwewe ama wimbi. Huu ugali ukua na ukua mzuri kwa mwili. Na huna kemikali zozoote. Huu ugali ulikua unaliwa na mababu zetu. Na shushu wetu wakati wanapoenda kufanya kazi. Huu ni ugali very nutritious na unapendeza sana.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati huanza kwa kupanga vizuri, huorodhesha kazi zote zinazopaswa kufanywa na kuwekwa vipaumbele. Kulingana na umuhimu na pia muda wa mwisho. Pia hugawa kazi kubwa kuwa sehemu ndogo iwe ili iwe rahisi kuzifanya. Hatua kwa hatua hutumia ratiba au vikumbusho kunikumbusha majukumu muhimu, na kuepuka kuhairisha kazi.

Ndio, nimewahifikiria kuanzisha biashara. Biashara nishaifikiria kuanzisha ni biashara ya kuuza nguo ama biashara ya ya cyber ambayo ni kazi nishaifanya before. Hii biashara husaidia sana na mtu hupata mapato. Ingawa nishaifikiria bado sijaanza hio biashara.

Hali ya hewa leo ni jua, kuna jua mingi na kali sana, najisikia. Najisikia vizuri kwa sababu joto hainifanyi kuathirika na nimevaa nguo ambayo ni nyepesi, ambayo tunaita dera. Hii hali ya hewa naipenda sana na kufanya, napenda kuosha nguo wakati kama huu ambao kuna jua kali na hewa safi.

Mboga ninayopenda kula sana ni mboga ya sukuma wiki na spinach. Hii ni mboga unapoichanganisha hukuwa laini sana na hukuwa tamu. Ukiikaranga na viungo kama vile kitunguu, mafuta inayotosha, nyanya na uweke kama royco cube. Hukua tamu zaidi na unaweza ila na ugali ama chakula chochote upendacho.

Mimi upenda kufanya mazoezi asubui, ninapoamka, kabla ya kunywa ama kula chochote. Napenda kunywa tu maji na kufanya mazoezi. Na ninapoendelea kufanya mazoezi, napenda kunywa maji baridi, ambao inayenituliza moyo na kufanya mwili wangu ukue freshi na usio na joto sana kutokana na mazoezi ninayofanya.

Najikinga kutumia mafuta ya sunscreen, ninayotumia kwa uso ama mwili na mikono. Hii mafuta ama sunscreen husaidia kuzuia miale ya jua kunifikia kwa ngozi na kusababisha magonjwa yanayohadhiri ngozi kama vile cancer yanayosababishwa na UV rays zinazotokana na jua.

La sijahi jifunza kupiga gitaa na sijai kuwa na interest ama matumai ya kutaka kujua kupiga gitaa kwa kuwa naona gitaa ni kama ni ile ni ile ni kama ni kama chombo cha muziki kinachopaswa kupigwa na wanaume. Unapata wanawake wachache wanaopiga gitaa.

Najenga mahusiano na wafanyikazu wengine kwa kuwaonyesha heshima na kukubali kuwa muaminifu na kutangamana kufanya kazi tunayoapaswa kufanya. Hii hufanya tukuwe na ile uhusiano mzuri na kutangamana vizuri bila kuingiliana kwa personal life ya mtu.

Kiongozi mzuri anapaswa kuwa na sifa za uaminifu. Kusema ukweli wakati wowote na kufanya vitu vifaavyo wakati wowote. Ukiwa mwaminifu kama kiongozi hutakuwa na vitu kama corruption ama ku kula mali ya uma. Pia kiongozi mzuri anapaswa kuwa na subira na ukakamavu wa kufanya kazi kwa wanao waongoza.

Somo nililopenda zaidi shuleni ni hisabati. Nilipenda kwa sababu ilinifanya kufikiria kwa kina na kutatua matatizo kwa kutumia mantiki. Hisabati hunisaidia kuwa na nidhamu ya kufuata hatua na kufikia majibu sahihi. Pia nilifurahi changamoto zake kwa sababu kila tatizo lilitaji umakini.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri, usimamizi wa kazi na uwezo wa kutatua matatizo. Mawasiliano hunisaidia kuelewana vizuri na wenzangu na wateja pia kuhakikisha malengo ya nawe kwa wazi. Pia usimamizi wa muda hunifanya nipange kazi zangu kwa ufanisi na kukamilisha majukumu kwa wakati ufaao.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni chumba cha kulala. Nakipenda kwa sababu ni mahali patulivu na mapumziko baada ya siku ndefu. Chumba hiki kina mpangilio mzuri, rangi zinazotuliza na mwanga wa wastani unanisaidia kupumzika. Ndani yake kuna kitanda kizuri, kabati na wakati mwingine dawati ndogo la kusomea au kufanya kazi. Pia napenda kupamba chumba kwa vitu nilivyo navyo, nijisikie vizuri na chumba hiki hunipa amani na akili ya faraja.

Ninahifadhi data yangu kwa njia salama na ya kuaminika. Hutumia hifadhi ya mitandao kama vile tunaita kwa kimombo cloud storage kwa Google Drive au OneDrive ili kuhakikisha taarifa zangu zinabaki salama na zinaweza kupatikana wakati wowote. Pia huhifadhi baadhi ya data muhimu kwenye kifaa cha nje kama flash ama hard disk kwa njia ya ziada ya usalama.

Napenda kusoma zaidi kuliko kuandika. Kusema hunipa maarifa mapya, kupanua mawazo yangu, na hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti ya maisha. Kupitia kusoma vitabu, makala, wabari, na jifunza mambo mengi. Yanayo nisadia kukua elimu, kielimu, na pia kibinafsi. Hivyo, pia napenda kuandika mara kwa mara. Hasa kuandika mawazo au kumbukumbu zangu. Kwa sababu hunisaidia kupanga fikra na kuelezea hisia zangu.

Wakati ninapoihisi wasiwasi, hujaribu kwanza kutulia na kupumua kwa kina, ili kupunguza mawazo. Kupumua pole pole unisaidia kurudisha utulivu, wa akili na mwili. Pia ujitenga kidogo na mazingira yanayo nisabibishia wasiwasi. Kisha nafanya shughli ninayoipenda kwa kusikiliza mziki laini, au pia kusoma na kutembea kwa mda mfupi. Wakati mwingine huandika mawazo yangu ili kuyaelewa vizuri na kujipa mwelekeo.

Napenda kufanya kazi sana sana peke yangu kwa sababu unapofanya kazi na wengine, wengine hukuwa ni kama hawataki kukamilisha kazi zao ama kukuachia kazi ufanye bila utangamano kwa sababu watu wana personalities different na kushirikiana wakati mwingine ni ngumu. Pia napenda kufanya na wengine kwa sababu hasa kwenye kazi zinazohitaji mawazo mengi na ubunifu. Kufanya kazi kwa timu hunipa nafasi ya kushirikiana mawazo na kujifunza kutoka kwa wengine pia.

Ninapopanga wiki yangu ya kazi, huanza kwanza na kuelewa ni nini kinachohitajika mbele ama priority. Kwanza huorodhesha majukumu yote ya wiki na kuangalia yapi yanahitaji kipaumbele cha juu. Kisha huunda ratiba ama ya kila siku, nikigawa muda wa kazi kubwa na ndogo. Pamoja na mapumziko na kuongeza ufanisi ili kuongeza ufanisi pia huweka muda wa dharura au mambo yasiyotarajiwa kwa kupanga. Katika kupanga, huzingatia vikao, mikutano na muda wa kufanya kazi wa kibinafsi.

Lengo refu ninayo kazini ni kujiongezea marifa na kuwa na ile experience ya muda mrefu. Ndiyo ninapofanya kazi ama ninapotoka kazi moja adi lingine. Nikuwa neza pata kazi mzuri, yenye marupu rupu mzuri. Na kazi inayonifa ama inayowezesha kulipa malipo ya expenses zangu nyumbani na watoto wangu.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa kushirikiana kimawazo. Kwanza husikiliza kwa makini, idea zile mtu hukua nazo na bila kuhisi vibaya. Najaribu kuelewa kikamilifu kile wanachosema. Kisha huchambua maoni yao kwa busara. Nikitambua ni yapi yanaweza kunisaidia kuboresha kazi ya mamtazamo wangu. Pia huuliza maswali na kufananafanua pale nahitajika ili kwakikisha nimelewa kwa usahihi.

Napenda ningekuwa na uwezo waku kuamua mambo mengi kwa hii dunia. Uwezo kama waku influence decisions zenye zinafanyika nchini. Kwa sababu wakati mwingine, unahitaji kufanya kitu lakina hauna uwezo wakuamua. So mimi ninge furahi ninge kuwa na huo uwezo. Kama vile watu wakubwa serikalini. Kama vile watu wengine wenye vyeo vikubwa.

Napenda kununua sana nyama hasa nyama ya mbuzi, kwa sababu nyama ya mbuzi huwa tamu na unapoichoma ama unapo ikaranga vizuri inaladha tamu sana. Pia unapo ila unaeza ila na chochote, unaeza pika na wali, unaeza ila na ugali pia. Pia napenda kupika pilau na nyama ya mbuzi kwa sababu huwa tamu kuliko pilau ya nyama ya ngombe.

Programu ya simu ninayotumia kila siku. Ni programu ya WhatsApp ambayo naitumia kuzungumza na marafiki na familia. Pia huitumia kufanya vitu kama video calls na marafiki zangu walio mbali ama walio karibu pia ili kuweza kuona ama kunionyesha vitu ninazohitaji. Pia naitumia kwa mawasiliano katika kikundi cha kazini ama vikundi vya familia na marafiki.

Lugha ningependa kujifunza sana ni lugha ya chinese ama mandarin. Mandarin imekua lugha muhimu sana sahii duniani kwa sababu Chinese wako kila mahali na unapojifunza mandarin. Unaondoa io gap ya language barrier kwa wakati kuna watu wa kutoka hasilia ya China kwa inchi yetu. WaChinese ni wengi na pia nahisi ningefunza mandarin ingekua mzuri.

Chakula ninachopenda kula jioni ni chakula cha ugali. Napenda kula ugali kwa sababu unapoikula jioni hauhisi njaa usiku na ni chakula cha tamaduni ama tulichokula since jadi. Si chakula zinazokuja juzi juzi. Pia ugali hauna kemikali kwa sababu mahindi tunatoa shambani na tunasiaga sisi wenyewe.

Kazi ninayoichukia zaidi kabisa nyumbani ni kazi ya kuosha cho ama bafu. Hii ni kazi ambayo kutoka jadi si kazi nishai furaiya kufanya ama kazi ninayofuraiya kufanya adi sahii. Unifanya nijisikie ile kutapika ninapoosha choo ama bafu kwa subabu naona ni kama uchafu wa watu ninao shikashika.

Uchaji kifa changu kama marambili ama tatu kwa simu kulingana na niko wapi ama kama nimechaji kikaja maramingi uchaji simu yangu ama tarakilishi yangu kulingana pia na kazi ninaeofanya. Kwa hivyo naeza chaji simu ama tarakilishi yangu kwa marambili ama maramoja ama maratatu kwa siku.

Ndio nafahamu marafiki za majirani zangu na nawajua pia kwa majina zao na tunashirikiana vizuri namjua mmoja anaitwa mmoja ni mama na mtoto wake na mjukuu pia mwingine ni mama na mzee wake na watoto wake. Ila tutangamani sana nawafahamu vizuri na tunaongea na sisi ni majirani wema.

Mimi ndiyo naeka picha zangu mtandaoni, lakini mara kwa mara, si kila wakati. Naeka labda picha mbili kwa mwaka, ama picha tatu tu kulingana na vile najisikia uo mwaka. Mimi si mtu anapenda kujitangaza kwa mtandao, ama kuweka maisha yangu yote kwa mtandao.

Ninapo, ninapo, ninapo fanya makosa na shugulikia kwa kukubali makosa yangu na kufikiria jinsi naeza jirekebisha ama kufikiria jinsi ninavyo naeza kufanya hiyo makosa isirudiwe tena na pia na muahidi meneja wangu kuwa sitarudia makosa yenyewe na nitajitahidi ili kukosoa makosa yenyewe.

Chakula changu ninacho penda ni nyama choma, na ugali, na kachumbari. Hiki ni chakula napenda kukila ata nyumbani, ama kila mahali ninapoenda hata hotelini. Hiki chakula ni chakula chenye ladha tamu, unakiweka chumvi, na pia viungo vingine. Mara ya mwisho ya kwanza nilipokila, nilijisikia vizuri na nilishiba sana, naweza kuelezea kuhusu. Niliweza kuelezwa kuhusu hiki chakula na mzazi wangu na mara ya mwisho nilikikula jana.

Naeza sema mwenye alishai nifunza jambo muhimu sana ni mwalimu. Mwalimu ni kama mtu wa kwanza kukufutoa ujinga kichwani bila mwalimu huwezi kufanya mambo mengi. Na pia mama, mama alinifunza maadili ambayo ninayatumia kutoka nizaliwe hadi wa leo. Mama pia alinifunza kuishi na watu vyema na kusema ukweli kuwa mwaminifu na kushirikiana na watu wengine. Kwa hivyo zaidi mtu naeza sema aliyenifundisha jambo muhimu ni mwalimu.

Napenda kula kwa pizza inn ama kwa hoteli ama mahali popote nje ambapo kuna chakula tamu na chenye ladha nzuri. Pia napenda kuenda mahali ambapo watu wanachoma nyama choma ya mbuzi kutubi ya mbuzi ambayo inaladha tamu na inafurahisha na inanifanya nishibe vizuri sana.

Najilinda kwa kuelewa kwamba mtandaoni ni mahali pana bully ama kuna watu wanapenda kuekewa vitisho sana. Kwa hivyo mimi nishajikubali na nikajua kwamba lazima nikubali vitu za mtandaoni inaeza kuwa za ukweli ama zisizo kwa ukweli. Kwa hivyo najilinda kwa kuwa makini ama kukuwa na moyo mwepesi, nisioeka mambo ninayoambiwa moyoni ama kukasirika kwa muda mrefu.

Wakati wa baridi mimi huvaa nguo mzito. Kama ni troza ama jacket. Ambazo ni mzito na zina joto vizuri. Nisiweze kuhisi baridi na niweze kukua warm ama niweze kukua na joto kwa mda mrefu. Pia napenda kukaa kwa nyumba ili kupata iyo joto kidogo.

Somo ya sayansi ninaloipenda sana ni biolojia. Biolojia ilinifunza mambo mingi kuhusu mwili wangu, ana ipenda kwa sababu ilo ndo somo ninalo litiamu. Ninalo ona liki nikilitumia adi waleo. Kwa sababu watu wengi, kwa sababu tunaitumia kwa pia ukua mgonjwa unajua vile, mwili wako unaofanya kazi. Na pia naitumia ninapohisi uchungu na jua ninini kinashida. Ama daktari anapo nieleza jambo naeza kuielewa kwa urahisi, kwa sababu nilelewa baolojia.

Mimi sipendi kusoma gazeti, sikumbuki mara ya mwisho kusoma gazeti, ila napenda kuangalia habari mtandaoni haswa kwenye Facebook, TikTok, ama kwa mtandao wowote ule. Kwa sababu ni haraka na ni rahisi kuangalia ni gani lililo la sahihi na lililo la ukweli. Pia napenda kuangalia habari kupitia kwa runinga kutumia stesheni tofauti tofauti.

Njia ninayo tumia kupumzika ni njia ya meditation ama kupunga mawazo. Naifanya hii ili inanifanya nitulie kwa sababu naeza kufikiria ama kumeditate vitu zenye nilizo fanya na inanituliza kichwa. Njia hii nilijifunza wakati nilikuwa shule ya upili na ili nisaidia sana kupumzisha mawazo. Ningependa kushiriki hii kila siku na shiriki hii njia kila siku kwa dakika thelathini na pia najihisi kupumzika na mwenye afya sana.

Mara nyingi mimi hucheza na watoto wangu kwa sababu ndo tunaishi nao kwa karibu na kuna miyuto mwingine. Kucheza nao hunifurahisha na kunipa nijihisi vyema na mwenye kuburudika kwa maisha yangu. Pia huwafanya wafurahie na kujihisi vizuri wanapocheza. Hii ni njia mpya na mbadala ya kujiburudisha pia.

Mimi hufua nguo mara mbili ama tatu kwa wiki. Kufua nguo mara mbili ama tatu kwa wiki hunisaidia kwa sababu siweki nguo mingi zikakuwa chafu na kunishinda kuosha. Pia nafua nguo kutumia mikono yangu wala si mashine. Baada kufua nguo, mimi huzianika zinakauka na tena nazichukua nazikunja na kuzieka vizuri.

Ninapopatwa na msongo wa mawazo, napenda kukimbia ama kwenda gym. Gym hunisaidia kurefresh mind yangu na kuwa na mind fresh ama kuacha kuwa na msongo wa mawazo. Kwa sababu naconcentrate na kile chenye ninachofanya huko. Pia napenda kuongea na marafiki ama kuongea na watu wa karibu. Ili kunisaidia ama kutatua chenye kinachonipa tatizo ama kinachonifanya nijihisi nijihisi kuwa na msongo wa mawazo.

Chakula cha kigeni nishaijaribu ni chakula cha Chinese na sikukipenda vyakula venyewe sikuzihisi zikiwa na ladha yenye nimezoea. Kama chakula cha afrika ambacho tumezoea ni chakula fresh ni chakula chenye ladha tofauti sana na hicho chakula hizo vyakula za huko hukua kabla ujazizoea huwezi ukazienjoy.

Mimi sipendi kulala mapema na sipendi kuamka na jua. Mimi hulala kama nimechelewa na naamuka mapema pia. Kwa sababu lazima nijitahidi kwa hii kazi na kulala mapema kunakufanya usifanye kazi uliyotarajia. Na tunaambiwa lazima tung'ang'ane kwa hii dunia. Ndio tuweze kupata chamcha, tuweze kupata riziki yetu ya kila siku.

Napenda kuenda sehemu za burudani ama kushiriki kwa kanisa ambapo tunaeza enda kwa maombi ama kwa kuimba na kumshukuru mungu. Napenda watu wanao penda mungu au marafiki wanaopenda mungu na wanao taka kufanya vitu zenye pia mimi napenda kufanya. Pia napenda kutembea ama kuenda mahali kama pwani kupunga upepo.

Nafanya marafiki wapya kupitia kuongea ama pia mtandaoni, lakini inategemea ni rafiki yupi na ni ako aje kwa sababu sikila mtu unaweza fanya kuwa rafiki mpya. Kwa hivyo nina marafiki ambao nimewafanya kutumia mtandao na kwa wengine kukutana tu na tukawa marafiki.

Laa mimi sipendi kuvaa kofia kabisa kwa sababu mimi hujihisi niko vizuri ni livyo. Mara yangu ya mwisho kuvaa kofia siwezi kumbuka na naamini kofia ina inasaidia ama watu huivaa kwa umaridadi fulani ama kama hawajiamini na chenye kiko kwa kichwa chao ama kichwa chao vile kina vyokaa.

Muda wangu kazini na ushugulikia kwa kuweka zile vitu napaswa kufanya kuzigawa kwa muda wenye nilio nao. Alafu nazifanya kulingana na ule muda nilioweka na kuhakikisha kuwa nimeweka muda wa kupumzika ama kwa mambo ya dharura. Pia hushugulikia muda wangu kwa kuhakikisha kuwa siharibu muda wowote nikifanya vitu kama vile kutumia simu. Kwa hivyo ninavyofanya kazi naiweka simu yangu mbali ili niweze kufanya kazi bila ku distraction.

Mimi napenda kunywa chai asubuhi. Chai ninayo tengeneza na ninayo andaa kutumia majani maziwa na pia maji na pia na naweza tumia sukari ama asali. Nakumbuka livyo ongeza ndani yake ni kama naweza ongeza kama spice yoyote kama vile ginger ama tangawizi. Napenda kunywa chai nyumbani na najihisi vizuri ama mwenye nguvu zaidi ni napo baada ya kunywa chai.

Nina saasisha vifaa vyangu kila mara, inapo itajika kulingana na maitaji na programu zinatumika. Kwa kawaida, ufanya ukaguzi wa mara kwa mara kila wiki, au kila mwezi kwakikisha programu na mfumo wa vifaa uko kwenye toleo jipya. Na kwamba vifaa, ninavyo vinafanya kazi kwa ufanasi. Pia ninapo hisi kifaa kina sua sua, uwa kuna changamoto za kifundi. Ufanya sasisho mara moja ili kuondoa tatizo.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya maua safi, hasa maua ya waridi au lavender. Harufu ii unipa utulivu na amani na unifanya nijisikie vizuri baada ya siku ndefu. Pia unikumbusha sili, bustani na mazigira tulivu tuliolelewa na jambo lanifanya nipumzike na kufikiria kwa utulivu. Wakati mwingine napenda pia harufu ya chai au kahawa mpya iliopikwa. Kwa sababu hunipa hisia faraja na motisha ya kuwanza siku au kupumzika.

Ndiyo, nimewai kutembelea ziwa na mto, na ilikuwa uzoefu mzuri sana. Nilifraia imantari ya maji safi, upepo mwanana, na sauti ya maji yanaopiga puwani, au kuzungu kuzunguka mto. Kuangalia muangaza, ukitokezea kwenye maji, na kuisiya utulivu wake, kulinipa amani, yakili, na furaha ya ndani.

Wazo la zuri kwa siku ya leo ni kuchukua muda na kupanga shughuli jambo moja kwa makini. Badala ya kujaribu kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Naweza kuanza kwa kuandika orodha ya kazi muhimu za siku. Kisha kuzifanya kazi hatua kwa hatua. Pia kuchukuwa muda na kupumzika kati ya kazi ili akili ipate nafasi ya kupumzika na kuongeza ufanisi.

Napenda nyama ya mbuzi ama kuku, kwasababu hii nyama huwa laini na yenye tamu ama latha tofauti na nyama ya ngombe. Nyama ya kuku kuwa tamu na ladha tofauti na nyama ya ng'ombe na ya mbuzi. Kwa hivyo mimi sana napenda nyama ya mbuzi na nyama ya kuku.